Mahali pazuri ambapo nimesafiri ni Malindi, Kenya. Mahali ambapo kunaitwa mamrui sand dunes. Ni mahali penye mchanga na beach ya bahari. Ambapo unaeza kuogelea, unaeza kuendesha boti, unaeza kuendesha pikipiki, na pia kuendesha ngamia ni maeneo ya coast Kenya. Kenya, mahali ambapo kumetulia vizuri sana na ambapo yoyote anayetaka kufurahi angeeza penda kuenda.

Kwa familia yangu napenda kupika napenda kuwapikia chakula na recipe ambazo nimesoma kwenye youtube napenda pia kupika chai, mchele, pilau, nyama napenda kuwaundia vitu vya elektroniki vikiharibika kwa sababu niko na ujuzi mwingi sana.

Ndio naweza kuishi siku moja bila teknolojia nimewai jaribu lakini ni experience ambayo sio nzuri sana kwa sababu tumezoea teknolojia, tumezoea simu, tumezoea televisheni, tumezoea mtandao, tumezoea kuongea na watu. Siku moja ikiisha bila kufanya vitu hivi uwa unahisi kama umeachwa nje kama umepitwa na mambo kwa sababu pia sikuizi tunatumia teknolojia sana kujua vile nchi inaendelea na pia hii teknolojia inasaidia sana kwa malipo siku izi hatutembei na pesa zile za kushikilia cash tunatumia pesa za mtandao kama mpesa. Kwa hivyo siku ikipita bila kama simu unaona unakuwama ukitaka matumizi ya basic ya kawaida.

Chumba changu cha kulala. Ni cha room moja. Ni kikubwa. Kuna kitanda kimoja. Kuna mahali pa kuweka nguo. Kwa kingereza inaitwa closet. Kuna mahali baisikeli yangu ninaiwekelea kwa sababu baisikeli yangu huwa naiingiza chumbani. Kuta zina rangi ya manjano na nyeusi imechaganyika. Kuna picha kwenye ukuta. Kuna bendera ya Kenya. Kitanda changu ni cha futi tano, kwa sita kwa urefu, kina godoro, la nche sita, na blanketi nyeusi na mistari mieupe kwa dirisha nikitazama nje naweza kuangalia miti na mto, naishi mahali panakaribia mto, mjini. Mto huo si msafi sana lakini nautazama kwa mbali. Kitu ninachokipenda chumbani mwangu ni picha na michoro kwenye ukuta ni vitu ambavyo nilipewa kama zawadi na navienzi sana na ni vizuri vya thamani kubwa sana kwangu. Pia kwenye sakafu tiles ambazo zimewekwa ni za kufurahisha maridadi sana na televisheni ambayo inanipea inanipea entertainment.

Wakati wa mapumziko napenda kutazama mpira, kwa sababu mpira ni mchezo ambao na upenda sana. Na pia nyakati zingine naenda kuendesha baiskeli au kukimbia kidogo kwa sababu inanisaidia katika afya ya viungo. Mpira sana sana huwa na utazama kwenye simu kwa sababu wakati mwingi siwezi kupatana na televisheni. Maybe kama niko nyumbani lakini nikiona simu, wakati wangu wa mapumziko, pia napenda kuongea na marafiki kuwapigia simu na pia kufanya mapishi inategemea muda ni mgani na mahali ambapo niko wakati huo mapumziko.

Muda wangu nikiwa na familia yangu, napenda kutazama nao televisheni, tupike pamoja, tule pamoja, pia tukunywe pamoja, na pia nyakati zingine kila mtu akiwa likizoni tunaenda kwenye vacation kitu kama Mombasa au malindi tunatembea kidogo. Tunajuliana vile kila mtu anaendelea kimaisha, kifamilia, kikazi na pia tunajengana kwa projects kama za familia kama vile tutajiendeleza, kama kifamilia vile watoto wetu wataendelea na pia tunajuliana tu yani hali.

Kazi ya usherikiano naifanya sana na wenzangu kwenye kazi na pia ki nyumbani. Kazi hii ya ushirikiano ni nzuri kwa sababu ukiwa peke yako unakuta ujuzi wako, unaitaji ujuzi wa mwenzako. Kwa hivo lazima uwe na huyo mwenzako muelewane vizuri mshirikiane ili kutimiza lengo. Pia kazi ya ushirikiano ni kazi raisi sana kwa sababu mambo ya naenda haraka. Ukiwa peke yako, jambo ambalo inaeza tatuliwa na watu wa nne kwa saa moja inaeza kuchukua kama siku nzima au siku mbili. Kwa hivo watu wakishirikiana, kazi inafanyika haraka na pia ikona akuresi mingi sana. Kazi ambayo mnafanya kama tuseme kuhesabu, huyu akihesabu pesa huyo mwingine ahesabu, itakua sahihi sana. Kulingana we mwenyewe kuna human error we mwenyewe ukihesabu tuseme kama pesa unaeza hesabu, pengine ukosee noti moja lakini mkiesabu watu kadhaa. Kazi ina kuwa rahisi na accurate kwa hivo mimi hupenda sana kazi ya ushirikiano na wenzangu.

Naipenda keki ya Black Forest na ile ya flavor ya vanilla. Ni flavour ambayo ni nzuri sana ya kufurahisha na ni tamu sana keki yangu. Naipenda ikiwa tamu. Iwekwe sukari na icing mzuri. Naipenda ikiwa kubwa kwa sababu naeza iyeka tule kama familia. Au nile badaye nikiwa peke yangu. Keki ya vanilla sana sana pia huwa nasikia imenisisimua sana inanifanya nisikie vizuri.

Ndiyo nimewai kwenda kwenye tamasha la muziki ilikuwa inaitwa soulfest ilifanyika huku Kenya maeneo ya Nairobi ni ilikuwa tamasha la mwana muziki maarufu hapa Kenya na tulikuwa watu wengi sana ilikuwa tamasha ya kukata na shoka vile waswahili husema kulikuwa na muziki ya kula kukutana na watu wageni wapya. Na ilikuwa masaa ya usiku. Kwa hivyo hatu kusababisha uharibifu sana kama tamasha zingine. Tulijivinjari kisha tukarudi nyumbani asubuhi.

Kukiwa na makosa kazini wanamtafuta mkubwa wangu tunajadili tunaelezana tunatatua shida ilitokea wapi, yakieza kutatulika hapo kwa hapo tunatatua mbio yanaisha kisha kila mtu anarudi kazini na yakiwa zaidi ya hapo tunaenda kwenye next level ambapo tunajua vile wakubwa watafanya decision.

Ndiyo napenda kujaribu teknolojia mpya kama simu, simu mpya vitu vya nyumba vipya kama air freshners za kielektroniki. Pia vitu kama vacuum cleaners, blenders, ambavyo tunavitumia kwa nyumba kurahisisha maisha. Pia AI napenda kuitumia kwa vitu vingi kama masomo, research na kazi.

Nikiamka asubuhi huwa naomba, napiga mswaki kisha naenda kufanya mazoezi kidogo, narudi, natayarisha chakula cha asubuhi au mke wangu akiwa ananitayarishia kiamsha kinywa, nakunywa, kisha najitayarisha kama kuoga, navaa, najitayarisha kwenda kazi. Siku ambazo si za kazi huwa naamka masaa kama ya saa mbili saa tatu. Nafanya mazoezi kidogo, nakunywa kiamsha kinywa kisha na pumzika au nafanya shughuli za athuhuri. Asubuhi zangu huwa na zisikia zikiwa sawa kwa sababu ya mazoezi.

Ndiyo uwa nasoma gazeti sana sana la mwanaspoti kuangalia matokeo ya michezo pia nasoma taifa leo na the standard kupata taarifa vile nchi inaendelea na kukiwa na mawaidha na pia matangazo kadha wakaza ambayo yanaeza kuwa ya maana kwangu.

Napenda sana timu ya american eagles kwenye rugby. Naipenda timu hii kwa sababu ni timu ya kitaifa ya kiamerika. Ni timu ambayo inawachezaji marufu ambawo wanaiwakilisha taifa la kiamerika uzuri. Ninapo tazama wachezaji hao wakicheza huwa nasikia nimefurahi sana nasikia uzalendo ndani yangu kama mwana Amerika.

Ndio nimewahi kuiona bahari mahali ambapo panaitwa Malindi na pia Mombasa. Ni bahari ambayo inaitwa Indian Ocean au bahari la hindi. Ni bahari ya kusisimua sana na maji yake ni maji ya chumvi na pia kuna samaki wengi sana kwenye bahari hiyo.

Huwa nafanya mazoezi ya mwili mara mbili kwa siku, asubui wakati ambapo naamka na jioni wakati ambapo nimetoka kazi. Na siku za weekendi au siku za likizo, huwa nafanya mchana. Huwa nafanya mazoezi kadhaa kama kukimbia kuendesha baiskeli na kuenda kwenye jimu.

Neno siri sana sana huwa nalihifadhi tu kwenye akili, huwa siandiki chini, lakini likiwa ni ngumu sana kulihifadhi huwa nalisave kwenye google password manager, nalihifadhi na kulifunga kwa kutumia screen lock, ambalo ni nenosiri ra kawaida ambalo nalijua kwa hivyo ni mimi tu pekee naenza kuliona nenosiri hilo kwenye simu yangu.

Ningependa kuona maendeleo kama vile wanafunzi wengi kurudi shuleni na kusoma. Wale walioachia kidato cha nne au kidato cha pili waendele na masomo ya juu kama vile polytechnic, chuo kikuu na college ningependa pia kuona wale waliobaki wazee wa kitunzo. Kuna wale ambao wametengwa katika jamii pia waweza kusaidika. Ningependa pia usalama uimarisho katika hii jamii yetu.

Ndiyo nimeshiriki mashindano kadhaa kama mashindano ya riadha mashindano ya mpira mashindano ya masomo sana sana shuleni. Kwa kingereza yanaitwa contest. Nimeshiriki pia katika michezo ya kazi. Katika spoti kama vile mpira na mara kadhaa nimekua mshindi na nafurahi kwa hayo.

Muda wangu wa bure na utumia katika kuchora, muziki, kufanya mazoezi, kufanya side hustle na pia kujifunza vitu vipya vipya na kujipa entertainment kwa kutizama mpira, kutazama riadha, kutazama spoti na pia inategemea ni muda upi wa mwaka wa wiki au wa siku ambao niko bure.

Zawadi nzuri sana niliyo pokea ni simu, nilipokea simu aina ya Samsung Galaxy S22 Ultra. Nilipewa katika sherehe yangu ya kuzaliwa mwaka wa elfu mbili na ishirini. Simu hii naipenda sana ni simu ya bei kali sana. Na kwa hivyo nilifurahi sana nilipoipata kutoka kwa rafiki wa dhati.

Habari za mtandaoni sana sana huwa nazisomea kwenye mtandao wa X na huwa natumia simu yangu au kipakatalishi laptop au kwenye kompyuta ya shule mahali ambapo nafanya kazi. Habari hizi nazisoma sana sana nikiwa wakati wangu wa bure au wakati ambapo niko nyumbani. Natumia mitandao kama X, Facebook na WhatsApp kupata habari za mtandaoni. Kule mtandaoni pia mimi naandika habari na hadithi kwa wenzangu pia kuzisoma.

Kinywaji baridi ninachopenda sana sana ni juice ya Minute Maid, au soda, soda baridi ya coke, au beer baridi. Vinywaji hivi navipenda kwa sababu vinanisisimua vinanifanya niwe na furaha, vinanifanya nikue fresh. Ni vinywaji ambavyo, vinapatika na rahisi, dukani karibu na mimi kwa hivo, navipenda sana.

Usiku kabla ya kulala huwa nasoma kitabu au kutazama mchezo au kujitayarisha kwa siku ambaye inafuata kama nitaamka mapema. Kabla ya kulala pia mimi huongea na watoto wangu na mke wangu tunajadili mambo ya kifamilia kidogo, tunaomba, kisha tunalala.

Kumbu kumbu ya kutisha ambayo niko nayo ni pale ambapo wezi walituvamia nyumbani. Nilikuwa mimi, mke wangu na watoto wangu, na wezi walikuja na panga, rungu, na vitu vyakutisha sana, ambavyo hatujawahi ziona vikitumika kwa binadamu. Walitulalisha wote chini, wakatuambia kila mtu atoe alicho nacho, wakachukua televisheni yangu na wakatutandika viboko, kisha, wakatuambia tukimbie nje, mmoja akatufuata nyuma akitupiga kwa viboko. Kumbu kumbu hiyo huwa inanishangaza sana kwa sababu kwa nini binadamu mwenzako akufanyie mambo kama haya. Ni tukio ambalo hauwezi waeleza kutoroka, na hatukusaidika hata kidogo na maneno haya, bado yananisumbua kiakili hadi waleo.

Mtandaoni natumia masaa kama mawili wakati wa siku za kazi na masaa kama matano siku za kupumzika kama Jumamosi na Jumapili au siku za likizo. Muda huu nautumia kusoma, kupata matangazo, kupata taarifa, kuongea na marafiki na pia kujipa entertainment. Muda huu sana sana huwa nautenga nisiupitishe au nisiuzidishe zaidi ya ule ambao naazimia kuwa mtandaoni. Sana sana ni masaa asubuhi, mchana wakati wa chakula na jioni baada ya matangazo ya televisheni.

Ndiyo, nimewai kutembelea ziwa na mto. Mto nimeutembelea sana na ziwa nimelitembelea kama mara saba wakati wangu wa likizo. Mito ambayo nimeenda sana sana ni ya Thika. Mto wa fourteen Falls, Chania River, mto wa Tana River na ziwa la Lake Victoria. Ziwa linafurahisha zaidi ya mto kwa sababu hunaeza endesha boat, munaeza vua samaki na pia ni maeneo ambayo yamebarizi. Mito sana sana ni chafu huwezi kuogelea mingi sana ambayo iko Kenya. Watu wengi hupenda kuenda ziwani kama ziwa Victoria kama maeneo ya kitalii. Mito sana sana Kenya haina watalii wengi. Kwa hivyo hata mtu ukiutembelea mto haufurahi vile kulingana ukienda kutembea katika ziwa.

Kazi huanza vizuri asubuhi kwa hivo asubuhi yangu ni ya maana sana. Asubuhi mimi hutayarisha na kupanga vile nitafanya kazi yangu kwa makini na kwa njia ilio rahisi zaidi na ilihali niifanye vizuri inavyo takikana. Mimi pia hujihusisha katika teamwork kufanya kazi na wenzangu ambayo inawezekana ili kurahisisha kazi na kuifanya iende haraka.

Ujuzi ambao ningependa kupata sana. Ujuzi wa kutumia mtandao na kuunda apps za AI kwa kutumia AI ni ujuzi ambao unaweza nisaidia sana pakubwa katika ndoto yangu ya kuwa developer wa apps na websites. Ujuzi huu ni unaweza kuwa kitega uchumi, unaweza nisaidia kupata hela. Ujuzi huu ni muhimu kwasababu hapa mbele tunapoelekea kila mtu anapaswa awe anajua kujiundia vitu kama hivi kwasababu vitasaidia sana biashara na katika maisha ya kila siku. Kutumia AI pia ni tendo ambalo linafurahisha. Ujuzi huu nimejaribu kujifunza mwenyewe kwa kutizama video za YouTube na kufanya mazoezi practice kila siku. Nimepata, nimeupata kidogo lakini unahitaji, unahitaji professional level. Nilijifunza kwa kutumia YouTube na wakati mzuri sana wa kuanza ni wakati mwaka utaanza kwa sababu saa hizi ni msimu wa sherehe na si wakati mzuri wa kusoma. Mwaka utakapoanza nitaendeleza ujuzi huu.

Marafiki wapya sana sana huwa tunakutana nao kwenye kazi, mtandao, shule, maeneo ya kuabudu na kwenye tamasha za mziki. Na wengine pia tunakutana nao kwenye mtandao, marafiki ambao tunafanya nao vitu pamoja. Marafiki hawa wengi niwakudumu tunasaidiana sana na ni marafiki wazuri. Wengine wanakua wakora, lakini unajitahadhari nao wakati lazima ufanya uchunguzi kabla ya kumuhusisha, awe rafiki wadhati. Marafiki wengi, sana sana ambao tunakutana ana kwa ana, urafiki wetu huwa unadumu sana.

Ndiyo, napenda kuendesha baisikeli. Mwili wangu ni mwepesi kwa hivyo na pia niko na baisikeli. Huwa naiendesha kila siku, nikitoka kazini na nikifanya mazoezi. Baisikeli ni rahisi sana kuendesha na pia inanipea nguvu kwa kuwa nafanya mazoezi. Baisikeli nilijifunza kuendesha mwaka wa elfu mbili ishirini na na mbili na rafiki yangu ndiye aliyenifunza kuendesha baisikeli.

Kwa siku huwa naoga mara mbili asubuhi baada ya mazoezi na pia jioni baada ya mazoezi. Pia kukiwa na joto jingi au jua jingi huwa na pia naoga kutuliza mwili huwa naoga kwa maji moto asubuhi na maji baridi jioni.

Mimi huunda mahusiano na wafanyikazi wangu wenzangu kwa kuwaongelesha, kufanya kazi ya timu na pia kupeana mawaidha. Pia social events ambazo tunaenda nao pamoja, sisi hufanya kazi katika makundi na pia tunaongea, tumeunda sheria ambazo zinaa zinafanya tusiwe tunakosana, tunafuata hizi sheria na hizi sheria zinawezesha sisi kuwa na mahusiano mazuri kati yetu kama wafanyikazi.

Mimi hunyoa ndevu nyuma lakini huwa naacha mashurubu na ndogo chini ya kidevu. Muonekano huu huendana sana na kazi yangu na ndevu fupi hunisaidia kujitayarisha haraka asubuhi na kutunza usafi wake. Ndevu hizi nazipenda kwa sababu muonekano wangu huonekana vizuri ninapozinyoa vizuri na kuwacha kila kiwango ambacho nataka kionekane.

Wakati wa jua kali huwa kwanza najali maji mwilini mwangu, huwa nakunywa maji baridi kwa wingi au soda baridi au maziwa baridi. Huwa natafuta mahali pa kivuli, mahali penye pametulia au mahali kuna fan ya kunipuliza na upepo ilikuniwezesha nisisikie joto sana. Pia mimi hupunguza mavazi ili kuhakikisha sina joto jingi sana mwilini.

Mambo mapya mi hupenda kwa kujifunza kwa kutazama kwa mfano naeza kutazama mtu aki kifanya kitu kisha nijifunze au naeza muulizia na aliye na ujuzi katika sehemu hiyo kunisaidia kukifanya hicho kitu. Pia mihutafuta usaidizi kwenye mtandao kwa kufanya uchunguzi, research kwenye mtandao, google, kwenye tiktok na kutazama video kwenye youtube. Pia mimi hujipea bidii na kujihimiza kufanya utafiti kivyangu. Hayo ya kishindikana pia mimi hutafuta usaidizi kwa wale wenye ujuzi.

Mahali kwa ibada huwa naenda siku ya ibada ambayo ni Jumapili. Au katikati ya wiki kwa maombi ya katikati ya wiki ambayo ni Wednesday. Jumatano. Mimi huenda na familia yangu tunaomba na kuabudu, tunaimba kwaya, kisha tunarudi nyumbani. Kanisa sana sana mke wangu ndio huenda mara mingi.

Ndio, napenda kusikiliza redio. Sana sana huwa nasikiliza redio nikiwa kwa muda wangu wa mapumziko au nikitaka kusikiliza matangazo au mahubiri. Napenda sana kusikiliza redio kwa sababu kuna vituo vingi ambavyo unaweza chagua kati ya hizo na pia redio ni bure sio kama televisheni ambayo unalipia. Redio haina mambo mingi sana yahitaji tu uwe na moto au battery. Unaekelea tu kwenye redio na unatafuta kipindi ambacho unataka kusikiliza pia kuna nyimbo za kujiburudisha matangazo mpira na interview za wasanii kadha wa kadha na wanasiasa pia ambapo naweza sikiliza mahojiano na pia kujistarehesha kwa muziki.

Ninapotoka kustarehe kwa mfano, kutoka kujivinjari kwenye klabu, kutoka nje na marafiki, au kutoka kwenye likizo. Sana sana huwa narudi nyumbani, napumzika, nafanya yoga kidogo, nasikiliza muziki kisha naenda kuoga, na nakuja na relax kwenye kochi, nikitazama televisheni. Kama ni siku ya Jumamosi au Jumapili sana sana huwa natazama mpira na masaa mengine huwa nasikiliza tu muziki wa kujituliza kidogo au kwenda kufanya mazoezi nikiwa bado nina nguvu.

Jambo la muhimu sana kwenye dini ni kuabudu na kutojifanya kanisani, hypocrisy. Napenda sana kuabudu, kwa sababu kuabudu unaweza abudu ukiwa pekee yako bila kuwategemea wengine na pia unaweza mwambia Mungu maneno yako bila wengine kusikiza wala kukujudge, yaani watasikia chenye ulikuwa unasema ukiwa kanisani. Heshima pia ni muhimu. Watu kwenye dini wa heshimiane, kila mtu aheshimu dini lake, kwa kuwa madini haya tuliya pata yote tulipozaliwa. Hakuna mtu alichagua kuwa kwenye dini hili au lile pengine mtu akiwa mzima, lakini tukiwa wachanga lile dini tulizaliwa nalo, yapaswa tuliheshimu.

Wakati wa ambapo nipo kazini, hua napenda kuvaa shati na long'i, yani surupwenye ya material, na pia napenda kuvaa suiti wakati nipo kazini. Nikiwa nyumbani hua navalia t-shirt na kinyasa na nikitoka kuenda mahali pengine kutangamana na marafiki au kujivinjari huwa sana sana navalia jeans jeans na t-shirt.